Maneno ya kumkaribisha mgeni chakula ni kama karibu ule chakula au karibu chakula. Mgeni anaweza kujibu asante sana au asante. Ni takula kisha atakipongeza chakula na kusema hiki chakula ni kitamu sana.

Watu na maeneo mengine huwa na majina ya utani yanayotokana na tabia, historia muonekano au jambo maarufu lililo tokea hapo. Kwa mfano mtu anaweza kuitwa jina fulani kwa sababu ya tabia yake au kipaji chake. Eneo pia linaweza kupewa jina la utani kutokana na historia yake.

Uwezo ambao ningetamani sana kuwa nao ni uwezo wa kujifunza mambo mapya haraka. Kuzungumuza lugha nyingine na kusaidia watu kutatua matatizo yao uwezo huo ungenisaidia katika kazi masomo na maisha ya kila siku.

Wazee wangu nahusiana nao kwa mara nyingi sana, ninawahusia wazee wangu wawe na afya njema waendelee kutushauri na kutufundisha mambo. Muhimu ya maisha pia nawa shukuru kwa upendo malezi na msaada wao kila siku.

Neno ambalo ninalopenda kulisema ambalo tu linasikika vizuri ni neno furaha kwa sababu linasikika vizuri na lina maana nzuri linanikumbusha hali ya kuwa na amani tabasamu na mambo mazuri maishani mwangu wakati wowote ule ninapolitaja.

Teknolojia ambayo imesaidia zaidi katika ulimwengu saa hii ni simu za mkononi zinasaidia zaidi kwa sababu zinatuwezesha kuwasiliana kwa haraka bila kukutana ana kwa ana kupata habari, kusoma na kufanya shughuli mbalimbali kwa urahisi imerahisisha mambo mengi sana hasa.

Watu hujikinga na magonjwa ya msima wa mvua kwa kunywa maji safi. Kunawa mikono mara kwa mara na kuweka mazingira safi pia watu huvaa nguo zinazofa wakati wa baridi. Uwepuka maji yanayo tuwama kwa sababu ya naweza kuzalisha mbu na utafuta matibabu.

Jinsi nilivyojiandaa wageni wanapo wanapo kuja nyumbani nilisafisha nyumba hakikisha kwamba usafi wa nyumba unapendeza zaidi kisha niliwaandalia chakula ambacho watak ula. Nikaandika meza kabla ya wao kufika ili wakifika wapate kila kitu kiko sawa na.

Katika eneo lango kutembea kwa mguu ni jambo nzuri sana hufanya ukutane na marafiki hasa safari za karibu kama kuenda dukani, sokoni au kazini kutembea ni mazoezi mazuri na hakuitaji gharama au husaidia kupunguza matumizi ya usafiri hata hivyo wakati mwingine.

Hewasafi nafikiri ni ina umuhimu sana kwa sababu husaidia kulinda afya zetu za pia inasaidia kupumua vizuri na kupunguza hatari za magonjwa na ya mfumo na upumuaji pia mazingira yenye hewa safi.

Kila ambacho ni bora zaidi ni kuji ajiri ni jambo bora kwa sababu hunipa uhuru wa kufanya maamuzi yangu mwenye kupanga muda wangu na kukuza biashara yangu mwenye pia ni kifanya kazi kwa bidii ninaweza kuongeza kipato changu hata hivyo kuji ajiri kuna changamoto kama mtaji.

Matembezi ya jioni huwa mazuri sana, hasa unapoangalia jinsi jua linako tuwa, uwe ina kufanya uwe na mwili mchangamfu. Hasa baada kukaa kwa nyumba mchana wote na kufanya kazi nyingi sana, hii ina kusaidia kutuliza akili na kufanya, siku yako iwe ime kamilika vyema.

Kama ningepata wiki moja ya kuzunguka nchini bila malipo, ningeenda Mombasa, Maasai Mara na Naivasha. Pamoja ningetembelea ufuke na maeneo ya kihistoria. Maasai Mara ningeenda kutazama wanyama na Naivasha ningefurahia mandhari ya ziwa. Pia ningepiga picha na kujifunza kuhusu tamaduni mbalimbali ya maeneo haya.

Maisha ya kijijini yanatafautia na sana na maisha ya mjini, kijijini kule watu wengi wanafanya kazi ya mashamba kulima shamba na kufanya kazi za hapa pale lakini mjini ni kazi za kuuza nguo na vyombo mingi.

Kuvuka maji kwa kutumia mashua au kifuka ni njia nzuri ya kuvuka mto au bahari abiria hupanda chombo hicho na kusafiri hadi upande mwngine ni muhimu kufuata sheria za usalama kama kuvaa jaketi na kuokoa maisha na kusikiliza maelekezo ya wafanyikazi.

Katika mtaa wangu ninapenda utulivu wa mta wangu sana watu wake na ukaribu wa maduka na huduma muhimu pia napenda kuwa na majirani wanaosaidiana na kujuana fizuri ukarimu walio nao na ule upendo wanao kuwa nao kwa kila.

Baada ya interneti kufika mambo mengi sana yalibadilika mawasiliano na upatikanaji wa taarifa vili rahisika zaidi watu wanaweza kuwasiliana haraka kupitia ujumbe na mtandao ya kijamii kujifunza mtandaoni kufanya biashara na kupata habari kwa urahisi pia baji ya kazi liweza kuwa.